Ndiyo, napenda sana muziki, lakini mimi mwenyewe siwezi kupiga chombo cha muziki. Hata hivyo, napenda sana kujifunza na kuzungumzia viombo vya muziki kama gita, piano, ngoma. Ningependa piano au gitaa kwa sababu vinaweza kueleza hisia nyingi kupitia muziki.

Natumia zana katha za kijidigitali kila siku kama simu janja, kompyuta, mpakato, programu za mawasiliano, mtandawa wa interneti, programu za malipo na kijidigitali kama mpesa kufanya nyamla. Kwa ujumla, zana hizi unisaidia kurahisisha maisha ya kila siku na kazi zangu.

Napendelea chakula chenye latha ya wastani hasa chenye viyungo viasili napenda viakula vilivyo na latha tamu kiasi au chungvi iliopimwa na mara nyingine pilipili kidogo lakini isibwe kali. Chakula chenye latha ya wastani huwa chakula kitamu sana.

Ni mwawahi kujaribu vyekula vya kigeni. Kama Pizza Asaa ile yenye jibini na mboga Burger Ya nyama au kuku Fried rice ya kichina yenye mayai na mboga Samosa za kihindi zilizojaa viyazi au nyama na viungo Chapati ya kiarabu Sharwamam Yenye nyama na michuzi mbali mbali. Vingi vina ladha tofauti ya vyakula vya nyumbani na vingine vinapendeza sana ukivizoea.

Hekima moja kubwa niliojifunza maishani ni usikate tamaa lakini pia ujuwe lini unasogea kitu kisicho na maana. Inamana kwamba ni muhimu kuwa na bidi na subira lakini pia kujua lini unapaswa kubadilisha njia badala ya kutumia nguvu bure. Pia nilio gundua ni ushirikiano na huruma kwa wengine hutoa matokeo makubwa kuliko kufanya kila kitu peke yako. Ikiwa unataka naweza kushiriki hekima.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia kadha kujitolea, kushiriki ujuzi, kuhimiza usafi na utunzaji wa mazingira kama kusaidia kusafisha maeneo ya umaa, kusaidia kiuchumi kwa watu kama kununua bidhaa za biashara ndogo ndogo au kusaidia vikundi vya kijamii kwa kifupi ni namna ya kuchangia ili maisha yangu ya wengine yawe bora kadiri niweza vyo.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema asabuhi huwa ninakua makini zaidi akili iko tulivu na ni rahisi kupanga na kutekeleza kazi kabla ya pilika pilika za siku kuanza. Lakini pia najua watu wengi hufanya kazi vizuri zaidi usiku hasaa panapokuwa kimya kila mtu ana muda wake bora.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video kidogo. Huongeza burudani, mbinu za kufikiria na changamoto za akili. Pia ni njia nzuri ya kupumzika baada ya kushugulika shughuli nyingi. Hata hivyo napendelea kuepuka kucheza sana hadi kusebabisha kupateza muda muhimu ikiiwa unapenda kushiriki aina ya michezo ya video inapendeza na faida zake.

Napenda chakula cha jadi kama ugali na sukuma wiki, nyama choma, githeri, chapati wali nazi, ladha mzuri na ya kuridhisha, supu ya samaki au mboga za kienyeji, rahisi na ladha ya asili. Napenda vyakula hivi kwa sababu vina ladha ya asili hutuondolea njaa na ni sehemu ya utamaduni wa kaya yetu.

Kwa kawaida, napendelea kunywa takriban lita mbili au tatu za maji kwa siku. Hii, inasaidia kuendelea kuwa na nguvu, akili kuwa makini, ya mwili kufanya kazi vizuri. Hata hivyo, kinaweze inawezekana kubadilika kulingana na joto la hewa, shughuli ninazofanya na hali ya mwili.

Asubuhi ninapoamka napenda kufuata mtindo wa kawaida unaoni. Nipa mwili na akili tayari kwa siku. Kunywa maji kidogo kuoga au kuoshea uso kufanya mazoezi madogo kusoma au kupanga siku. Kula kifungua kinywa chenye lishe hii husaidia kuanza siku kwa nguvu umakini na motisha.

Asubuhi, napendelea kunywa maji au chai asubuhi, maji husaidia kuamusha mwili na kuimarisha mfumo wa usagaji chakula. Chai cha asubuhi, hasaa chai ya kijani au chai yenye viungo kama tangawizi, hutoa nguvu kidogo, husaidia kumuka na inafurashia ladha. Pia, hupenda kahawa, lakini mimi napendelea maji kwanza kisha kinywaji kidogo chenye ladha.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa hatuwa zinazofuta, kwa utaratibu, kuhakisha zinakuwa wazi, zenye mpangilio na zenye maana, kukusanya tarifa, kueka mustahari, kuandika utangulizi, kuandika sehemu kuu hitimisho na mapendekezo, kuhakiki, kueka marejeo, kwa kifupi, mpangilio na usahihi, ndicho kinacho, ufanya ripoti iwe ya kuaminika na rahisi kueleweka.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu janja. Naitumia kwa mambo mengi ya kila siku kama mawasiliano kupiga simu au whatsapp, kupata taarifa na habari, kazi na kupanga ratiba, huduma za kifedha kama malipo, kujifunza na burudani kwa kifupi. Simu janja imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku kwa sababu inaunganisha mambo mengi kwa kifaa kimoja.

Ndio, huwa ninanunua vitu mtandaoni. Hii ni kwa sababu ni rahisi na inawaokoa muda naweza kulinganisha bei kwa urahisi. Kuna aina nyingi za bidhaa, sehemu moja, huleta bidhaa hadi ulipo. Hata hivyo, huwa nachukua tahadhari kama kuangalia muuzaji kusoma maoni ya wateja na kutumia njia salama za malipo.

Ninaposhughulikia wateja hufuata njia zinazojenga uhusiano mzuri kuaminika na kuridhisha pande zote. Kuwasikiliza kwa makini, kuelewa mahitaji na malalamiko yao. Kuwaheshimu, kutoa maelezo ya wazi na sahihi. Kutatua matatizo kwa haraka na busara. Kufuata kwa ufuatiliaji. Hii hunisaidia husaidia wateja kujisikia, kuthaminiwa, kuridhika na kurudi tena.

Kinacho nifanya nicheke, ni vitu vinavyo nifanya nisahau mawazo mazito au kufurahia. Sasa, mfano ni, vichekesho vya kweli au utani wa marafiki. Tukio la kuchekesha ambalo halikuwa limepangwa, mabishano ya kirafiki yanayomali zika kwa utani, pia kumbukumbu za furaha au hadithi za kuchekesha hufanya moyo wangu ufurahie.